Mimi huwa sipendi kuvaa vipuli. Hii ni kwa sababu jambo hili haliambatani na mila na desturi ya jamii yetu. Mimi kama mtoto wa kiume sina ruhusa yoyote kuvaa vipuli. Kwa sababu tunaamini ya kwamba mwanaume anapo vaa vipuli yeye huonekana kama shoga.

Mimi hulea nywele zangu mara moja kwa wiki. Inamaanisha kila jumapili mimi huwa naelekea kinyozi ili kupunguza nywele. Hi ini kwa sababu mimi ni mtu ambaye huwa napenda kuweka nywele iliyo fupi na nadhifu.

Shughuli yangu ya kupendeza kama mwalimu ni kufunza wanafunzi. Mimi huwa napenda kuwafunza wanafunzi waweze kuelewa somo langu na pia huwa nawafunza maadili mema na jinsi ya kuishi katika jamii. Zaidi ya yote pia huwa nasaidia wanafunzi waweze kukua na talanta zilizo imarika ili waweze kujisaidia katika maisha.

Ninapo anza kazi, mimi huangalia ratiba ya masomo. Kisha, huwa najiandaa kwa masomo nitakayo funza hiyo siku. Kisha, mimi huwanaelekea darasani na huwa nahakikisha kwamba wanafunzi wangu wako tayari kwa somo ambalo huwanaenda kufunza.

Mchezaji bora wa mpira wa vikapu ni naye mfahamu na kumuenzi, anaitwa Lebron James. Huyu mchezaji ambaye ni mzaliwa wa marekani. Na pia ye hucheza mpira wa vikapu kule marekani. Huyu ni mchezaji ambaye hunitia motisha kwa bidii yake katika mazoezi. Na yeye hujikakamua sana kuhakikisha kwamba timu yake inapata ushindi.

Mufereji wa TV inaoufuata ni ule unao zungumuzia kuhusu elimu ama vipindi vya kielimu. Hii ni kwa sababu hili ni jambo ambalo huwa linanisaidia kupanua mafikrio yangu au akili yangu kuhusu elimu na pia huwa inanielezea mambo ya kisasa yanayotendeka kwa sekta ya elimu.

Mimi huwa napenda rangi ya samawati. Hii ni kwa sababu ni rangi yenye utulivu na pia huwa inarembesha nyumba na ni mzuri kuitazama kwa macho. Hii ni rangi ambayo huwa ni raisi kuosha. Inaposhika uchafu na ile ni jambo ambalo huwa linafanya nyumba yangu kungara.

Timu yangu ni nayo penda ya mpira wa migu ni timu ambayo inaitwa Manchester United. Hii ni timu ambayo ue inacheza mpira kule uingereza. Jambo linalofanya napenda hii timu ni kwa sababu huwa na wachezaji nyota na mashuhuri ulimwenguni. Na ni pia ni timu ambayo ina historia ya kushinda vikombe vingi sana kule Uingereza.